Naam, huwa napenda sana kucheza ngoma. Kucheza ngoma sio tu kusongeza mwili bali ni lugha ya hisia inayotoka ndani kabisa. Ninapoingia kwenye ngoma, akili inapumzika na mwili inachukua mkondo. Napenda ile hali ya kujisikia huru, ambapo kila mdundo wa ngoma unatafsiriwa na miguu na mikono yangu. Ni njia ya kipekee ya kutoa msongo wa mawazo na kuchaji upya kisaikolojia.

Mimi hufua nguo zangu mara moja tu kwa wiki na hiyo ni wakati wa wikendi. Ratiba yangu ya wiki huwa imebana sana kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kati ya kuenda maktabani kila siku kusoma sheria huwa sipati muda mwingi wa kufanya usafi wa nyumbani. Hivyo basi, wikendi ndio inayokuwa muda wa kufanya usafi na kuweka mambo sawa kwa ajili ya wiki inayofuata.

Naam, napenda sana kuogelea, ninapoingia ndani ya maji, mimi uhisi kuwa uzito wote wa mawazo umeondoka, ni mbadala mzuri sana kwa kuendesha baiskeli au kucheza soka, kwani inanisaidia kuwa na wepesi na nguvu, kuogelea kuna hitaji nidhamu ya kupumua na miondoka ya taratibu, lakini yenye nguvu.

Wikiendi kwangu ni wakati wa kuweka mambo sawa na kujiandaa kwa ajili ya safari mpya ya wiki inayofuata. Huwa nafua nguo siku ya Jumamosi, baada ya kumaliza kazi za nyumbani, Jumamosi alasiri mara nyingi hunituma uwanjani. Huu ndiyo wakati wa kuungana na marafiki kwa ajili ya mchezo wa soka. Ikitokea hakuna mechi, basi nitachukua baiskeli yangu na kupiga round ili kufurahia hewa safi.

Harufu ninayoipenda zaidi duniani ni ile harufu ya udongo, mbichi, baada ya mvua kuanza kunyesha. Inavyo julikana kisayansi kama petrioko. Inatokana na mchanganyiko wa mafuta ya mimea na viumbe hai kwenye udongo yanapogusa maji ya mvua. Huwa ninaihisi zaidi wakati wa mabadiliko ya misimu, hasaa baada ya kiangazi cha muda mrefu. Harufu hii inanikumbusha siku tulizokuwa tukicheza nje na marafiki kisha mvua inatunyeshea. Nikipata harufu hio huwa napata utulivu mkubwa.